Ndio, nimewahi tembelea ziwa na hata mto pia. Nime tembelea ziwa Victoria, ambayo ni ziwa kubwa katika Afrika mashariki inayounga nchi za Kenya, Uganda na Tanzania. Na pia nime tembelea mito mingi kama vile kama vile mto Nile na mto yala.

Ndiyo, napenda kuogelea. Mimi nilijifunza kuogelea nikiwa mtoto mdogo. Tena mimi huogelea sana. Ninapoenda kwenye mto ama kwenye ziwa. Kuogelea ni tamu. Tena tena niko na mbinu mbalimbali za kuogelea. Ninapooga, ninapoogelea pale mtoni mimi huhisi vizuri.

Ndiyo, mimi hupenda kusikiliza redio. Mimi husikiliza redio ninaposikiliza habari, ama hata muziki, ama hata ninaposikiza matangazo ya mpira, ama hata matangazo ya ucheshi pale redio. Na saa zingine pia niko na nikona vipindi nzuri nzuri ambavyo mimi husikiza kwenye redio kila siku.

Mimi ninapukuwa nje ya nyumbani mimi hupenda kula chini ya mti. Chini ya mti ndio mimi hukaa kwa sababu hapo kuna kivuli mzuri sana. Chini ninapokaa pale niko kwa starehe nzuri sana. Na basi mimi huchukua huchukua muda wangu nakula hadi ninapomaliza kula.

Mafanikio ya kibinafsi ninayo dhamini pale kazini ni kuwa ninapokuwa kazini pale na napata kuwa na ujuzi zaidi na kwa sababu ni kuwa na ujuzi zaidi pale kazini mimi nakuwa gwiji katika katika kazi langu ninalofanya na basi hili inanisaidia kabisa katika kazi yangu.

Ndiyo mimi hupenda chakula kitamu. Chakula kitamu ni mzuri tena unapokula unaisi kwamba umeshiba kabisa. Chakula kitamu mimi hupenda kuzila kila siku wakati wowote napeta chakula kitamu kabisa. Chakula kitamu ni mzuri tena napokula naisi vizuri.

Usiku mimi hukaa hadi saa nne usiku. Ndipo sasa naenda kulala. Mimi hukaa hadi saa nne usiku. Ndiposa naenda kulala. Ninapoka hadi saa nne usiku. Mimi hufanya vitu vingine vya maana. Na baada ya saa nne usiku, mimi hulala.

Mimi hushugulikia muda kazini kwa kuhakikisha kwamba nafanya vitu vinavyo hitajika kwa wakati ufao na sipendi kupoteza wakati hata kidogo. Mimi hupenda sana kutimiza ile muda unaotakikana. Na mimi huenda kazini mapema na pia kutoka jioni wakati ambao nafaa kutoka.

Mimi mara nyingi hujifunza mambo mapya kwa kusoma ama kwa kutazama. Ninaposoma ama ninapotazama yale vitu basi mimi napata fursa ya kujifunza vitu mapya vya kigeni ambavyo siku anajua. Naninapo visoma ama ninapovitazama yale vitu hukwama akilini mwangu.

Mimi hupenda kuamka kabla jua itoke kila siku. Na hata pia kulala mimi hupenda kulala mapema. Kitu saa nne usiku mimi huwa napenda ipate kama nimelala tayari. Na ninapo amka asubui napenda sana kuamka kabla jua itoke.

Ili nipunguze matumizi ya plastiki, mimi huhakikisha kwamba niko na mikoba zingine ambazo sio za plastiki, ambavyo mimi hutumia, ninapoenda pale dukani. Ama ninapoenda kununua chochote, mahali popote na hata pia ninapopata mikoba za plastiki, mimi huyachukua na kuyachoma. Ndiposa zisichafue mazingira.

Kabla ya kulala usiku mimi husali kwanza. Mimi husali kila siku kabla ya kulala. Ninaposali mimi hushukuru mungu kwa kuwa nami na kunilinda mchana kwote. Na hata pia mimi huomba mungu kukuwa nami na kunilinda huo usiku kucha. Ninapokuwa na lala. Na hata mungu kunisaidia kutimiza ndoto zangu zote. Na kuwa nami pamoja na wapendwa wangu.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kutazama televisheni. Mimi kutazama televisheni ni shuguli ambayo napenda sana. Tena wakati, tena wakati wangu wa ziada. Basi mimi hutazama televisheni na hutazama, mimi hutazama programu mbali mbali katika televisheni.

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kwamba nenozangu zote za siri, nimezeka, pahali pazuri, mbali na mtandaoni. Mimi huyanakili pasi zangu zote chini kutumia karatasi na kalamu. Basi mimi huyanakili na kuweka mbali na hata pia mimi hutumia faraga ambavyo si rahizi kumudu. Ambavyo ni ngumu tena mimi peke yangu ndiyo ninayo zijua.

Ndiyo, mimi naishi mahali nilipo zaliwa. Naishi nyumbani kwetu mahali nilipo zaliwa. Huko ndiko ambako nimeishi maisha yangu yote. Tena nyumbani kwetu nipazuri sana. Nanashukuru mungu kwa kunipa muda huu wote kwa kuishi kule nilipo zaliwa. Katika nchi ya Kenya, kaunti ya siata, mji wa Ndiri.

Mimi huweka neno siri salama kwa kuinakili kutumia kalamu na karatasi. Alafu ninaeka pahali pazuri mbali sana ambapo mtu hawezi fikia. Mimi maranyingi neno siri zangu ninapo ziandika chini. Basi nazieka mbali sana. Na neno zangu za siri nizile ambavyo mimi pekeangu ndie ninae zijua.

Mwezi wa juni. Mwezi wa juni ni ndio mwezi wa mwaka ambayo mimi hupenda kabisa. Kwa sababu nilizaliwa mwezi wa juni. Chana mwezi wa juni ni mwaka mwezi ambao kuna msimu wa baridi. Lakini ni baridi tamu. Mimi hupenda mwezi wa juni kwa sababu ndio mwezi niliozaliwa.

Ndiyo, mimi hupenda sana hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu ni mazuri tena ni yakupendeza, tena hunifanya kukuza fikra zangu na pia hunifanya kufikiria vizuri zaidi. Na pia inanisaidia kujiendeleza kiakili kwa sababu ninapojifunza hadithi za ajabu basi mimi napata kujifunza mengi.